Mimi katika hali ya kushughulikia udhaifu wangu kazini. Kitu cha kwanza ni kutambua udhaifu wangu uko pande gani ama hali ya udhaifu wangu. La pili ni nikumbali na niwe tayari kubandilika. Lingine ni niweze kuwa na ile roho ya kuomba ushauri ama msaada kwa watu. Ni nijifunze pia ujuzi mpya pale kazini.

Kwanza kabisa, katika hali hii ya kupokea maoni kutoka kwa watu wengine ama kwa wenzangu, ni jambo la busara sana ama ni jambo ingine muhimu sana, kwa kuwa hili jambo huleta mwanga tofauti kutoka pande zote mbili ama pande mbali mbali. Ukisha sanya yale mawazo pamoja na unaweza tazama hilo jambo ama hilo wazo kwa mfumo ama kwa kutazama kwa umbali mbali ama kutuzama mfumo wa hilo jambo inalojirudia. Kisha wewe mwenyewe unalichagua ama mimi mwenyewe nalichagua lile jambo kwa kulingana na vile imekuja na inakuja na manufaa gani kwangu. Umuhimu wa hilo jambo pia, wazi kutambua kuwa kila mtu ana mtazamo wake katika hali ya mwanadamu. Kila mtu ana mtazamo wa kwake. Na pia maamuzi yangu mimi mwenyewe ama mimi binafsi ndio yatakayo kuwa na uzito wa mwisho katika hilo chaguzi lenye nimefanya. Pia kitu kingine ni vizuri pia kuwa na akili wazi na moyo wazi. Unapo pokea maoni kutoka kwa wengine ama kwa wenzako. Sababu hili jambo pia litakuja ku sababisha wewe kukua na kunawiri katika mambo yako. Ukiyapokea maoni kwa wengine, labda yawe ni mazuri, yawe ni mabaya. Wewe mwenyewe ndio utakaye kuwa na maamuzi ya mwisho kwa hilo jambo ambalo lime kutokelezea kwako.

Hapo kwa muda ninaokaa usiku, wakati mwingi, muda wangu wa kulala, mwisho ni saa tano. Hapo ndipo naanza kujiandaa kwenda chumbani changu cha kulala. Muda huu mwingine kabla ya kwenda kulala. Niko pale naangalia labda runinga, naangalia vipindi tofauti tofauti, na yale mambo ambayo yanaendelea kwenye inchi. Labda naeza angalia matokeo ya iyo siku. Naeza kuwa pia naangalia. Labda kwa sasa mitandao imeleta vitu mingi. Kwa hivyo naeza kuwa niko kwa mitandao tu napitia-pitia. Nikiangalia yanayotokea na yatakayotokea yanayosemwa na yale yaliojiri hayo ndio mambo muhimu sana yenye napenda kuangalia. Pia naeza kuwa saa zingine niko pale napitia-pitia vitabu nasoma hadithi, niko pale nikipitia kuhusu mambo ya zamani, nikisoma historia, muda mwingi, lakini wakati wa kulala kabisa wangu ni saa tano kamili.

Katika swala hili la kujua ama jinsi ya kusomea ama kujua habari za mtandaoni, kwanza kabisa kuna njia na utofauti za mitandao ya kijamii kama vile Facebook, kuna Whatsapp kuna X ama Twitter kuna Instagram kuna Tik tok na pia kuna pia magazeti redio na runinga ambazo huweka habari zao mtandaoni. Kwa hizo njia, tunajua ama tunapata habari mingi kuhusu mitandao na kuhusu mambo yanayo endelea mtandaoni. Hizo ndiyo njia ambazo mimi mwenyewe nazifuatilia sahizi sana na kwa umakini kujua ni nini kinacho endelea. Ama ni nini kinacho tokelezea matokea katika mitandao kufuatia mtandao ya kisasa na ya kijami. Na nimuhimu pia kulinganisha habari kutoka vyanzo zaidi ya kimoja ili kuepuka habari za uongo.

Katika jambo hili la kujifunza mambo mapya, ama jinsi najifunza mambo mapya, kuna njia nyingi kulingana na muda na rasili mali nilizo nazo. Kati ya hizi njia, kuna kusoma. Katika hii hali ya kusoma, vitabu, makala na blogu husaidia kuongeza maarifa. Pia, kuna kujifunza mtandaoni. Kupitia YouTube, kozi na mtandaoni na mafunzo ya bure au ya kulipiwa pia kuna kuuliza na kusikiliza wengine. Watu wenye uzoefu wana maarifa mengi kuuliza maswali. Ni njia nzuri ya kujifunza pia. Unapo uliza watu maswali, unapouliza mtu mwenye ya uzoefu mwenye amekuzidi kitu, ni njia pia ya kujifunza. Pia kuna mazoezi na vitendo. Kujaribu kwa vitendo, kila unacho jifunza hukusaidia kuelewa haraka. Kama mimi ninapouliza nasaidika sana kuelewa. Hiyo ndo njia ambayo mimj napenda kwa zaidi kwa mazoezi na vitendo. Kwa hilo pia, kuna pia kufuatilia wenye maarifa. Mtu mwenye maarifa ukimfuatilia ama mtu wenye ubunifu fulani kwenye mitandao ya kijamii au, vikundi, vya elimu unapata kujua na kuelewa zaidi lile analofanya na kile kinachoendelea.

Mimi kama mwalimu kwenye kazi yangu naweza nikasema ifuatayo. Masomo ya elimu na wafundishaji wa sayansi ya elimu ni muhimu sana ananiwezesha kuelewa mbinu bora za kufundisha na kuhamasisha wanafunzi wangu. Hiyo inaonyesha thamani na taalamu yangu pamoja moja kwa moja katika mafanikio ya kazi yangu. Kuwa mimi kama mwalimu naweza sema hilo kwa kuwa unapofunza mtoto na kulishika lile jambo unalisema. Kama mwalimu kuna ile furaha inaokupata. Ama unafunza mtoto unapata lile ulimfunza amelishika kwa vizuri na hakijafanya labda mtihani. Ama unarifuraia yaani unafurahia lile jambo. Unajihisi enyewe kweli umefanya jambo la muhimu kuongeza manufaa kwa mtu.

Kwa upande wangu, sherehe ya kupendeza, ama yakupendeza zaidi, ni sherehe ambayo ni ya kifamilia. Sababu sherehe hii hukuwa muhimu kwangu, kwa sababu inaniunganisha na ndugu zangu, na kunipa fursa, ama nafasi ya kusherehekea mafanikio pamoja, pamoja na wenzangu. Hivyo inanipa pia kuwashukuru wenzangu kwa kila mtu kutia jitihada ama kutia bidii katika nafasi yake ya kikazi, nafasi yake ya mafanikio pia hilo pia linafanya mkutane na mjue ni jinsi gani kila mmoja anaendelea ama kila mmoja anazidi kujitahidi kwa hiyo hali unazidi kujuliana hali na kujuana kwa zaidi.

Mimi kama mwalimu wa kiswahili, kitabu ninachokipenda zaidi ni siku njema hicho kiliandikwa na Euphrateske zariba, rabi, kwasababu kina nipa uwalisia, kina nipa uhalisia, sorry, samahani, kina nipa uhalisia wamaisha ya kila siku, na kina ujumbe wakina kuhusu mahusiano na utu. Hivyo kinakupa jinsi unavyo weza kuhusiana na watu wengine na kuishi na wao na jinsi walivyo. Hivyo kinanipa pia jinsi navyo weza kukua katika maisha haya. Sasabu katika kukua kwa maisha kuna watu tofauti tofauti. Wenye unakutana nao wengine mnajuana wengine hamjuani. Kwahivyo kina kupa ni jinsi gani una weza kuwa na umahusiano na wao na kuwa na utu pia na watu wengine.

Katika sekta ya kuanzisha biashara, ni mewahi fikiria kuazisha. Na pia ni kaianzisha biashara la kuuza nguo, sokoni, pale ni ambapo napatoka shuleni. Hama wakati ule abao tuko likizo fupi. Wakati tumefunga shule, nikopale nafanya biashara yangu ya kuuza nguo, na wauzia, na uza kwanza wanafunzi, viatu. Kwa hilo biashara, kwa hio fikira, nilifikiria kitambo na nikalifanya. Nikafanya biashara, nika jikuza, na bado hadi wa sasa inaendelea. Kupo, nijia mzuri sana, unapokuwa umeajiriwa pia unao, kuwa na kitu chako chakujivunia, unajifanyia kwa mikono yako pia. Tufauti na kile ambacho una fanya kwa mwingine.

Katika swala la kupenda kusikiliza za redio, napenda zaidi kusikiliza vipindi za redio. Sababu kwanza kabisa, zinanipa kuelewa mambo yanayo jiri, yanayo endelea, na pia kuna miziki wanapenda kueka sana. Napenda sana kusikiliza redio kwa sababu ya zile miziki, muziki unaochezwa pale, kusikiliza maoni tofauti tofauti ya wanaimchi, wanapopigiwa simu kuulizwa kuhusu hoja fulani ama kuulizwa kitu tofauti jinzi wanavyo changia na pia inanipa kupanua mawazo kuelewa jinsi tulivyo na jinsi watu wanaishi na kujua mambo mengi kuhusiana na watu na kuhusiana na vitu kwa hivyo katika swala hii ya kupenda kusikiliza redio mimi ni moja kati ya wale wanapenda zaidi kusikiliza redio jinsi watu wanapigiwa simu kusalimiana mle redioni. Napenda sana hilo swala.

Katika hii swala la uzoevu gani wa kazi umenifundisha zaidi. Kwanza kabisa ni katika kutimiza ama kuweka ama kufuata wakati ili jambo limenifunza jinsi ya kufuata muda, masaa na wakati unaofaa kufanya jambo fulani. Kama vile kuenda katika mipango ya shule ni lazima uwe mwangilifu kwa masaa unayoamka. Kwa masaa pia unayolala na yale masaa ya kufanya jambo fulani na tofahuti na utofautishe wakati huu ni wa kufanya hili jambo na wakati huo ni wa kufanya lile jambo. Usije ukagonganisha maneno ama ukakutanisha maneno kwa wakati mmoja ama jambo kwa wakati mmoja mbila kulifanya. Hivo, imenifunza kuwa mwangalifu kwa masaa, huo ni uzoefu mmoja, ambao nimejifunza zaidi. Lingine, ni kwamba, katika sekta ya kazi pia, nimejifunza kufuata ratiba, ambayo imewekwa ni kwa ajili ya mipango ya kikazi. Hivo, imenifunza pia katika mambo yangu ya kisasa, ama katika mambo yangu, yale najihusisha nayo, kujiekea pia ratiba, najua wakati huu nafaa kuwa mahali fulani, wakati hule mwingine nafaa kuwa pahali fulani, nikifanya jambo fulani, nikimaliza hilo, najua ninafaa kufanya lile, kwa hivo unakuja kupata kwa siku nimefanya mambo tofauti, na yote nimefanya kwa usahii. Kisha na maana kwa kufuata, masaa hama ratiba niliyoieka pale.

Kwa pande wangu, napenda sana kununua vitu kwenye duka dogo dogo kama vile vibanda kwa sababu mgani. Sababu yangu kupenda kununua vitu pale ni kwamba kabisa huyu ni mwananchi wa chini ambaye anajaribu kujidumisha, kuboresha maisha yake. Kwa kipato kidogo, anachopata pale. Hivyo wakati naenda kupata kitu kwa lile duka dogo na mpa wosia ama najaribu kumpa ile hali ya kupenda zaidi kufanya lile jambo kwa roho moja pia napenda sana lile hali kwasababu ninapo nunua pale huyu mtu anayeni uzia kwa kiwango chake kile labda yeye mwenyewe anakiona kiko chini mimi namuona akiwa pahali pa juu kwasababu ninapo enda kununua pale na kujaribu kununua bidhaa zake si naenda nyingine anaona enyewe huyu mtu anajaribu kunifanya kupata ama anajaribu kuona hapa ndipo panapofaa kwa hivyo unampa motisha ya kuendelea na ile biyashara unampa pia nafasi nyingine ya kuendelea kulifanya ile biashara kwa sababu anaona enyewe watu wanapenda kuja kwangu kupata hizi vitu wanapenda vitu zangu. Hila hali ni hali ya kumwonyesha kwamba kile anachofanya ni kitu kizuri na kina stahili kufanywa. Sii kibaya.

Kwanza kapisa, mimi napenda kuwai mapema. Mambo na kuchelewa siyapendelei ata kidogo kwa labda mikutano, labda kwenye kazi, sipendi kabisa jambo na kuchelewa. Sabu gani? Unapo chelewa pale? Unapo chelewa kwenda kuhudumu, ama kupeana huduma zako, sekta flani, labda ya mafunzo, ama ya kile chochote unachofanya. Ukifika pale kama umechelewa jambo la kwanza utapata labda madarasa yameshaanza ukifika umechoka. Labda ni nafasi yako ya kwanza kujieleza umechelewa wapi. Labda ni wewe ulikua uanzishe darasa ama somo la hilo siku umechelewa umefika na uchovu wako hauja hata keti chini. Ukaangalia ni kipi unafaa kwenda kuambia wale unaoenda kuzungumza nao. Kwa hivo ni muhimu sana kuwai mapema kwa lile jambo unaenda kufanya labda kuwe ni mikutano kuwe ni nini ni muhimu sana ufike kwa mapema ndio kaweze kufanya jambo lile mlikua mnaenda kufanya na wale wengine kwa mapema ndio uwe na muda sahi ama muda tosha wakujitarisha.

Mimi napenda kulala mapema. Katika jambo la kulala mapema, bado kwangu, ni kwa sababu ninapolala mapema. Kitu cha kwanza, nitapumzika, nitapumzisha mwili wangu mapema. Na kama labda niko na mambo nakusudia kufanya asubuhi ama keshoye nitakuwa na nafasi nzuri ya kupumzika na kujitayarisha ama kuamka mapema siku ifuatayo ndiyo niweze kujitayarishia mambo ya hiyo siku lakini ninapolala kuchelewa itabidi niamke kwa kuchelewa ivo na itanipa pia haitanipa muda mzuri ama muda sahihi wa kujitayarishia yale mambo nilikuwa nastahili kufanya siku ijayo kwa hivyo ni vizuri mimi napendelea sana kulala kwa mapema sababu kitu cha kwanza nitatuliza akili. Nitakuwa sina uchovu ninapoamka. Nitakuwa nimetulia kwa kuamkia siku nyingine na shughuli za hiyo siku. Kwa upande wangu mimi, napendelea sana kulala kwa mapema.

Diyo, napenda sana kuvalia ama kuvaa vipuli. Wakati natoka kwenda kwenye mikutano. Na labda nguo lile nimevaa ama vazi lile nimelivalia. Niko na vipuli vya haina tofauti tofauti. Niko na kivuli cha lile nguo navalia. Kama ni nguo ambayo inaendana na ile kivuli niko nacho navalia hicho kivuli. Ndiposa kuongeza urembo. Katika ule mwonekano wangu kwa sababu pia katika shughuli. Za kikazi ama shughuli za utafutaji. Ni vizuri pia katika eneo lako la kazi mutu kuonekana amependeza. Kwa hivyo katika kwenye upande wangu, vipuli ni vizuri, inatengemea ni wakati hupi na ni vipi unavivalia ama ni vipi unazitumia. Ukitumia vipuli, lazima uvitumie kwa kusudi ama kwa kuonyeshana pia mwonekano wako. Usije ukatumia vipuli vibaya, vipuli ni vizuri, mimi napenda kutumia kwa sababu zinaleta utofauti na zinaleta urembo.

Napenda programu ya WhatsApp kwa sababu ya mazungumzo na marafiki, mazungumzo kwa ndugu zangu, mazungumzo kwa wale watu ambao siwezi wafikia kwa kupiga simu kwa kawaida. Pia programu ya Facebook kwa kufuatilia mambo ya kijamii. Ama yale yanayozuka ama kutokelezea ama kutokea kwenye teknolojia ya kisasa kwa hivyo. Napenda sana kutumia programu ya WhatsApp na Facebook kwa wakati mwingi hizo ndizo, hapo ndipo napenda sana kuingia kwa kuboresha mazungumzo, kwa kuongea nao wale wendani wangu yaani wale watu wa karibu na mimi kwa muda mwingi kwa sababu unaweza pata muda mwingi haupo kwa kuongea kwa simu lakini unaweza mpata kwenye WhatsApp mkazungumza, mkaelewana na mkafanya jambo labda la busara pale.

Ndiyo, napenda sana kukimbia. Katika hii hali ya kukimbia, kitu cha kwanza, inafanya mwili kuwa katika hali. Katika hili hali ya kutoa uchovu, ama kutoa mafuta mengi kwenye mwili. Kufanya mwili ukue katika hali ya usawa, ama kulainisha mwili. Unapata hile hali ya kukimbia. Inafanya mwili kukua umekua. Yani umeachana, ukosawa. Kwa hile hali ya kukimbia pia unapata, unajifunza. Pia unaeza una jifunza. Vile labda unaza patana na mtu kakuvamia ama watu kakufamia. Na kwa kujifunza ama kwa kuwa umejifunza kukimbia. Unaweza uka hepa atari kwa kukimbia kwako. Ama ukahepa jambo mbaya abayo ulingeweza kukufikia kutoka kwa watu wa ovu. Kwa kujiusuru kwa kukimbia. Kwa ivo napenda sana kukimbia. Napenda sana kufanya ukimbizia.

Timu ya Arsenal, napenda sana kufuatilia michezo yao ama wakati wanacheza, napenda sana kufuatilia. kwasababu kitu cha kwanza, napenda vile huwa wanacheza, hata kama wakati mwingine unafika wanashindwa, lakini napenda sana kufuatilia jinsi wanavyo cheza. Sababu pia, katika ubunifu wao wakucheza, kuna vile zoezi zao ni zime kuwa muhimu sana. Ama wanazingatia sana zoezi zao kulingana na vile unavyocheza pale uwanjani na wachezaji wengine. Mimi napenda sana timu ya arsenal.

Wakati wa mapumuziko ya mchana, napenda sana kuingia kwenye mtandao, kutafuta yale mambo yanaendelea, kuangalia ni nini kimetokea. Pia napenda sana kuenda katika makitaba, kusoma vitabu, ili kuendeleza ama kuikuza mawazo na kukuza kuelewa ni ipi ama ni gani lililo tokelezea lilea balo labda si kuwa na jua. Na pia kutaka kujua nikipi kipya ambacho kime tokea kwa sasa makuamude tuliyoko. Hivo wakati wangu wa mapumziko ina tengemea nimefanya kazi ya aina gani pia. Ndiyo niweze kupanya yale mambo. Lakini kwa sana utanipata kwenye simu. Nikiangalia mambo ya nayoendelea mambo ya liokuweko ama kuangalia historia ilikuwaje. Kulabla kuna mtu nataka kufuatilia maisha hake vile ya lifanya ndiposa akafaulu ama maisha yake ya kawa vile yalikua.

Kwanza kabisa katika kujenga mahusiano yangu na wafanyi kazi wengine, kitu cha kwanza, unapokosea, unakumbali kukosolewa, unapokosea. Ama ninapoenda kwa njia isiyo stahili, nakumbali kukosolewa na wenzangu. Sababu kama hakuna kukumbali, basi, hauwezi ukaendana na wengine kama hauja kumbali makosa, labda na wakati makosa yametokelezea. Pia napenda sana kuhusisha wengine katika mambo nayo yafanya. Ndiposa kila mmoja akapate kuelewa jambo. Mambo tofauti tofauti jinzi ya nafanywa, jinzi ya na chukuliwa. Pia kuna vitu ni muhimu pia kukua pamoja na wengine. Ili katika jambo lolote unausika. Unapata kila mtu anaufahamu. Siwewe tu, ama si mimi tupeke yake ninaelewa lile jambo. Kwahivo napenda sana kukaa na wezangu na kuwa na mahusiano mema na wafanyi kazi wezangu. Tupasa tukaweze kufanya kazi kwa wema na kwa utulivu na unapata tunaelewana kwa maelewano.

Mimi ni mzaliwa wa mji wa Mombasa. Napenda sana mji huu. Sababu kitu cha kwanza. Maeneo ya huku yalinipendeza. Toka tu nikiwa utotoni. Kuna bahari. Yaani mambo yananipendeza kuna bahari. Wakati wakati nahitaji labda kwenda kuogelea bahari lipo karibu. Pia lingine katika huu mji. Hali ya joto huwa kali zaidi wakati wowote ule hali ya joto huwa ya juu sana kwa hivyo mimi nilipozaliwa na nikajipata katika huu mji niliupenda sababu ni pahali nilipata wazazi wangu wako wanaishi kwa hivyo ilibidi niupende huu mji na nikauchukulia kama mji pia wangu wa kuishi na nikawa pia natamani sana kualika wengine kuja kuwa nami pamoja kwa huu mji huu ni mji maalumu ni mji unatajika kwa sababu pia watu wengi wanapenda sana kuja kutembea ama kuja likizo na watu wao familia nyingi wachumba wengi wanapenda sana kuja wakati wao wa likizo huku. Ndiposa wakapate kupata ile hali ya hewa safi kutokana na yale maji ya bahari.

Kwa sasa, siishi mahali nilipozaliwa. Kisa na maana, tayari nisha kuwa mtu mkubwa, kwa hivo siwezi nikaendelea kuishi na wazazi wangu pale nilipozaliwa. Lazima nitoke nikajifutie nikapate riziki ya kwangu ndiyo pia niweze kuishi kwangu nikawe na kwangu. Ile kitu nafanya, naishi kwenye ule mji niliozaliwa. Tofauti ni mazingira niliyabadilisha. Mimi mwenyewe nikawa na mazingira ya kwangu. Kuna yale ya mzazi. Lakini kuna humri ukifika. Kwetu sisi wafrika lazima ujitokeleze. Ama utoke ukajitafutie wewe. Ukawe na kwako labda ukawe na maisha ya kwako. Kuna wakati na unafikinga unahacha ile hali ya kutengemea mzazi kwa kila kitu. Kwa hivo kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa lakini naishi kwenye hule mji niliozaliwa.

Napenda sana nyama ya mbuzi. Sababu ya kuipenda hii nyama ni kwamba kuna vile hiyo nyama hukuwa na harufu, harufu fulani mbayo hupendeza sana wakati inapikwa ama wakati inachomwa kwenye lile jiko. Ama wakati inakarangwa ina harufu yake ya kupendeza. Pia ina ladha yake. Ladha yake hukuwa ni tofauti sana na nyama ya mifugo nyingine ile kwa sababu pia ukiangalia katika mazingira mengi nyama ya mbuzi ndio hutumika katika zile vikundi tofauti tofauti kwenye labda kwenye restaurant, kwenye mahoteli kubwa kubwa unapata kwa wingi nyama ya mbuzi ndio hiko kule na pia hukuwa na utamu fulani ambao haina nyama zingine za wanyama wengine.

Ikifika wakati wa kusherehekea siku kuu, kwanza kabisa napenda sana kusafiri. Kuwa karibu na wazazi, kuwa karibu na ndugu, ndiposa tukasherehekea kwa pamoja kama familia, kuwa pia karibu na marafiki wale wangu wa karibu, ndiposa pia tukaweze kusherehekea kwa pamoja na kuwa na wakati mwema tunaposherehekea sikukuu ambayo ni siku ambayo wengi wetu tunaamini ni kuzaliwa kwa mwokozi Yesu Kristo. Na kujikumbusha mambo mengi na kufanya yale ambayo labda hatungeweza kufanya katikati ya mwaka sababu wakati huu ni wakati wakusherehekea kuwa na furaha, kusaidia kuguza mioyo ya watu wengine, kuwapa zawadi wengine ndiposa wakaweze kutambua ni siku ya aina gani katika maisha yao. Jinsi yesu alipokuja ama alipozaliwa ni kwa ajili yetu sisi na akakuja humu duniani kutukomboa. Hivo, ukifika wakati wa sikukuu ni vizuri pia mimi naonyesha upendo kwa watu nawapa, nashiriki na wao kwa kuwapa chakula, nashiriki na wao kwa kuwapa mavazi wale hawana, nashiriki na wale watoto mayatima. Kuenda kule kuwasalimia, kuenda kukaa na wao. Kuwapa matarajio mema katika maisha yao.

Siwezi. Sio rahisi kwa sababu mambo mengi katika shughuli zangu za kila siku yana husika na teknolojia. Kwa hivyo ninapo kosa teknolojia. Si rahisi kuelewa ama kujua ni nini kinachoendelea ama ni nini kinachofanyika. Kwa hivyo ni vizuri pia kukaa nikielewa ama nikijifundisha ama nikisoma kuhusu yaliyo yanayo endelea na kuna zile tafiti zinaonyesha yale mambo yatakua kwa hivyo ni vizuri pia ninapenda sana kuishi katika hali ya kuwa na teknolojia ni kwa sababu ni muhimu sana ina nifunza mambo mengi mimi bina.

Naposheherekea mafanikio ya timu kwa kupiga kelele kwa kupiga binja kwa kushangilia kwa kununua vinywanji ambavyo sio vya kulewesha. Lakini kwa kununua vinywaaji ambavyo vitaonyesha nisherehe ya aina gani tunasherekea. Kwa hivo ni muhimu sana mtu anapo sherekea ni kama kusherekea mtu kwa kitu fulani amefanya. So ninapo sherehekea timu kwa kushinda. Na sherehekea kwa hiyo.